Kinacho ni furahisha sana ni kutumia muda na familia na marafiki, kushirikiana na kucheka pamojo na kufanya mambo ninayopenda kama kusikiliza mziki, kutembea nje, kujiburudisha, pia furaha yangu inakuja kutoka kufanikisha malengo yangu na kufanya mambo ambayo na furahia.